Jinsi ninawevyo shugulikia muda wa muisho ni kupitia nji ya tatu. La kwanza kabisa ni kutulia na kupanga kazi ambayo ni nao ili nijue ni tafanya kazi ipi la kwanza na ipi la muisho. Kupanga na ukitulia kupanga kazi utaepuka kuwa kupata na hofu na hivyo ndivyo utaweza kushugulikia kazi yako vilivyo. Pili kabisa mimi huwakikisha ni na usahihi wa data. Nimejifunza kufanya kazi kwa haraka lakini hiyo haita dhuru usahihi wa kazi yangu. Kwa hivo nikifanya kazi yoyote kwa muda wa muisho na hakikisha ya kwamba ni na usahihi wa data. Mwisho kabisa mimi huweza kuwa na nidhamu katika kazi wowote. Kunapo karibia muda wa mwisho, unahitaji nguvu zaidi ya ziada na nidhamu ili uweze kukamilisha kazi yako. Usipo kuwa na nidhamu, utaweza kukamilisha kazi yako. Kwa hivo hayo ndo jinsi tatu ambavyo mimi utumia kukamilisha kazi yangu katika muda wa mwisho.

Mchezo wa kikapu umekuwa na wachezaji wengi bora zaidi tangu enzi za kale. Kama ningeweza kutaja wachache, kuna mchezaji anayeitwa Michael Jordan, kuna mchezaji anaitwa Larry Bird, kuna mchezaji anaitwa Jerry West, kuna mchezaji anaitwa wa kisasa ambaye anaitwa Lebron James. Lakini kwa maoni yangu mie mchezaji ambaye namjua ka mchezaji bora katika mchezo wa kikapu ni mchezaji ambaye anajulikana kama Steve Curry Steve Curry anachezea timu linaloitwa Golden State Warriors huko Marekani na kwa maoni yangu namuona kama mchezaji bora zaidi kwa wote Steve Curry anajulikana sana kama mchezaji na ni yeye ndiye anayeshikilia rekodi ya mchezaji ambaye ameweza kufunga vikapu vingi kutoka eneo la three pointer kwa kizungu kinaitwa three pointer Kabla ya mchezaji Steve Curry aanze kucheza Kulikuwa mchezaji wa mchezo wa kikapu ulikuwa unajulikana kama mchezo wa wachezaji wale wakubwa zaidi hao ndio waliweza kuwa na kuvunja rekodi mingi hapo awali Lakini Steve alipoingia, alileta mapinduzi ya three pointer ambapo yeye aliweza kufunga mapointi mingi kwa kupiga shooti la pointi tatu kutoka mbali sana hivi ndi aliweza kubadilisha huu mchezo na wachezaji wengi walioibuka baada yake waliweza kuanza kujifunza kuweza kupiga shuti katika sehemu ya three pointer Kupitia huu njia Ujuzi wake sana sana ni ule wa kupiga shuti ule wa three pointer na wakati wowote ninapo muona akicheza nafurahia sana Ananipa furaha sana na aliweza kufanya nikakuwa shabiki wa timu la Golden State Warriors na niliweza kushuhudia Golden State Warriors ikiweza kushinda ligi kuu ya Marekani kwa mara nne na haya yote yalitokana na mchezaji ambaye anaitwa Steve Curry.